Mimi napenda kusafiri ama kusikiza muziki na marafiki zangu. Kusikiza muziki si huimba, kuchukua video tukicheza. Yaani inatufanya tuwe wachangamfu na pia miili zetu ziwe nyepesi. Kusafiri, tunapenda kusafiri ili tuone mazingira na tuyakumbatie mazingira ambapo.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Ina manufaa mengi kwenye mwili wangu. Inanipa proteini, inanipa nguvu, alafu, ni bei nafuu. Ndiyo, maziwa ni mazuri kwa kila mtu. Inafanya mwili unakuwa mchangamfu mwepesi.

Mimi napenda sana muziki wa bongo flavor kwa sababu inavutia sana na ni muziki wenye vaibu za kipekee midundo inayovutia na maneno yanayoigusa roho. Bongo flavor ni zaidi ya muziki tu utamaduni ina sauti ya mitaa sauti ya watu wanavyoishi wanavyopitia na wanavyoshirikia maishani halafu wana muziki ambao nawakumbuka wenye bongo ni diamond, harmonize rayvani, mboso, lava lava naam wengi sana. Ya halafu wakati napenda kusikiza muziki wa bongo wakati wowote ambao niko sina kazi. Wakati wowote ambao najisikia tu unahisi jinsi gani muziki ukisikizamo nahisi vizuri sana naamka nacheza nacheza naam.

Mimi ninapenda kuchora. Hii ni kwa sababu kuchora inanipa nafasi kuonyesha mawazo na hisia zangu kwa njia ya kipeke. Kuchora pia inanifanya najieleza. Naam, naweza kuchora mandhari sura za watu na hata vitu vya ajabu kabisa. Pia kuchora inanisaidia kutuliza akili na kuongeza ubunifu inanisaidia kujiondoa katika mafikira ya kila siku na kuzingatia vitu mpya.

Napenda hesabu kwa sababu ni changamoto ya kiakili, kila tatizo ni kama puzzle. Napenda kuona jinsi vidokezo vyote vinavyoshikamana ili kupata jibu. Pia hesabu inatufundisha jinsi ya kufikiria kwa kina na jinsi ya kutumia mbinu mbalimbali ili kutatua matatizo. Inajenga uwezo wa kutatua changamoto zinazokuja kila siku kama vile kupanga bajeti ama kufikiria kuhusu muda. Na zaidi ninapomaliza kufanya kazi ya hesabu na kupata jibu sahihi, ninajisikia kama mshindi mkubwa sana.